Wakati wa jua kali napenda kukaa. Kwenye kivuli au upepo, kunywa maji baridi au juisi ili kupunguza joto, kuogelea na kuwaga maji baridi, kupumzika nyumbani, kusoma au kutazama filamu. Na kufanya pia shughuli zangu mapema kabla jua litoke.

Jioni minapenda sana kula chapati ama ugali ikiwa na mboga ya kienyeji. Sababu mboga za kienyeji zinaviritubisho vingi kwenye mwili. Alafu pia usiku unapolala, unakua ukona nguvu nyingi sana. Hata hizo mambo za kupumua zikifanyika hauna tatizo lolote sababu mwili una nguvu. Umepata lishe bora ambalo linaitajika na muili.

Mimi napenda kusoma habari mtandaoni zaidi kuliko kwa gazeti, kwa sababu ni rahisi na napata habari kwa haraka. Naweza kusoma kupitia kwa simu yangu wakati wowote na kupata taarifa za ndani na nje ya nchi. Hilo linanisaidia sana kushinda gazeti sababu labda huchukua muda mrefu mtu kwenda kununua gazeti. Ndio urudi ukaanze kusoma ila mtandaoni unapata urahisi na pia ni haraka.

Mara nyingi wikendi mimi hupumzika nyumbani hutumia mda na familia au na marafiki. Na wakati mwengine hutazama televisheni au kisikiliza mziki. Pia hupata mda wa kufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani. Na kuwapa wanangu mda tunajua tatizo ambalo wanalo. Tunashirikiana na tunafurahia kwa pamoja.

Chakula nachopenda zaidi ni ugali na kuku kwa sababu ni kitamu na ushibisha vizuri. Pia napenda mboga ya kienyeji kwa ajili ya afya. Napenda sana kuku kwa sababu huwa mnofu unapo ubugia. Unahisu unavyoingia. Napenda sana tu.

Asubuhi ya leo niliamka mapema, nikajisafisha na kujiandaa kwa siku. Baadaye nilikula kifungua kinywa kilicho rahisi lakini kitamu, kisha nikatumia muda kidogo kusoma na kuangalia habari mtandaoni. Baada ya hapo nikaanza kufanya shughuli zangu za kawaida, kama kazi ndogo za nyumba au kupanga mipango ya siku. Najisikia vizuri kwa kuwa na asubuhi tulivu na yenye mapangilio. Kitengeneza moyo mzuri kwa siku mzima.

Mimi natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Hasaa kupiga simu na kutumia whatsapp kuzungumuza na familia na marafiki. Pia huitumia kupata habari za mtandaoni, kusikiliza muziki na wakati mwingine kwa burudani kama kutazama video au mitandao ya kijamii.

Mimi napenda mbwa zaidi kwa sababu ni waaminifu. Wanapenda kucheza na ni raisi kuzoea kuishi na watu. Pia hunifanya nijisikie salama na kuwa na rafiki wa karibu sana wambao wanakupa iyo usalama. Sio kama paka mi sipendi paka vile.

Mimi hupenda kuandika zaidi kuliko kuongea kwa sababu kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kujieleza kwa utulivu. Napokuwa naandika nahisi naeza kueleza hisia na mawazo kwa kina zaidi hata hivyo napenda pia kuongea hasa ninapokuwa na watu ninaowazoea. Kwa sababu mazungumzo ya moja kwa moja hujenga ukaribu na uelewano.

Mimi napenda rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba. Kama vile bluu ya anga, kijani chepesi. Rangi hizi unipa utulivu na furaha kuishi ndani ya chumba. Na pia ufanya choo kuonekana kikubwa na chenye mwanga. Zaidi ya hayo, rangi nyepesi usaidia kuzingatia kazi au kupumzika bila hisia za msongo wa mawazo. Mara nyingine napenda kuongeza rangi zingine za utulivu kidogo kwenye mapambo. Kama ata au viti, ili kuongeza mtindo na hisia ya furaha ndani ya chumba.